Ninapendelea viatu vinavyokua rahisi, imara na vinavyotoa faraja kwa mda mrefu. Kipaumbele changu, kikubwa nikua na starehe kwa sababu viatu vizuri husaidia mtu kutembea au kusimama kwa mda mrefu bila maumivu ya miguu au mgongo. Kwa matumizi ya kila siku, napendelea viatu vya mchezo. Kwa sababu ni vyepesi na vina mto laini na vinaunga mguu vizuri. Viatu hivi vinanipa uhuru wa kutembea haraka, kufanya shuguli mbali mbali na bado huwa ninahisi faraja. Pia ni rahisi kuviunganisha na mavazi tofauti, mavazi yale ya kawaida au ya kazi zisizo rasmi. Kwa hafla rasmi, napendelea viatu vya ngozi ambavyo vimetengenezwa vizuri. Viatu hivi vina mvuto wa kipeke, vinaonyesha umakini na heshima na mara nyingi hudumu kwa mda mrefu kama vina tunzwa vizuri. Ingawa si laini kama viatu vya mchezo, vina nipa hisia ya mpangilio na kujiamini.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu, hutegemea kipindi cha muda na vigezo ni mtu anazovitumia. Lakini mara nyingi, jina linalotajwa sana ni Michael Jordan. Ambaye anachukuliwa kuwa bora kwa sababu ya ufanisi wake mkubwa nidhamu na ushindi. Alishinda mataji sita ya NBA akiwa na Chicago Bulls na akachaguliwa kuwa MVP wa finali mara sita. Alikuwa na uwezo wa kipekee wa kufunga pointi, kucheza kwa kasi na kufanya maamuzi muhimu wakati wa presha kubwa. Zaidi ya hayo, alikuwa na akili ya ushindani na kiu ya ushindi iliyomtofautisha na wachezaji wengine. Hata hivyo, pia wachezaji wengine wakubwa sana katika historia ya mpira ni kama vile Lebron James ambaye anasifiwa kwa uwezo wake wa kucheza nafasi nyingi, nguvu ya mwili, akili ya mchezo na uimara wa miaka mingi. Kobe Brandt alijulikana kwa bidii nidhamu kali na uwezo wa kufunga pointi katika nyakati ngumu.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninampenda sana anaitwa Chimamanda ngozi Adichie. Nampendwa kwa sababu ya uandishi wake wenye nguvu, uhalisia na uwezo wakusimulia hadithi ambazo zina akisi maisha halisi. Hasaa katika muktadha wa Afrika na dunia kwa ujumla. Chimamanda anakipaji cha kipekee cha kuunda wahusika wenye kina, wanaohisi kuwa hai na wanaukumbana na changamoto halisi, zaki jamii, kitamaduni na zaki binafsi. Kupitia vitabu vyake kama vile half of yellow sun, purple hibiscus na amerikana, anaeleza maswala ya utambulisho, jinsia, siasa, uhamiaji na historia kwanjia inayoeleweka na kugusa hisia za msomaji. Kinachomtofautisha zaidi ni ile sauti yake ilio jaa wazi na ya ujasiri. Yeye huwa haogopi kuzungumzia maswala nyeti na hufanya hivyo kwa hekima na usawa. Uwandishi wake, unanifanya nitafakari kwa kina, nijifunze na nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza haraka na kuzoea hali mpya kwa urahisi. Uwezo huu ni muhimu kwa sababu unanisaidia kukabiliana na changamoto tofauti bila hofu yoyote. Inaweza kuwa ni kazini katika masomo au katika maisha ya kila siku. Kuwa na uwezo wakujifunza haraka, kuna maanisha ninaweza kupata ujuzi mpya, teknolojia mpya au mbinu mpya kwa muda mfupi na kuzitumia kwa ufanisi. Pia, uwezo wakoea hunisaidia kubaki mtulivu na mwenye kujiamini hata mambo ya nakubadilika kwa ghafla. Badala ya kuchanganikiwa, naona mabadiliko kama fursa ya kukua na kujiboresha. Kijumla uwezo huu ungekua wathamani kubwa kwa sababu unanifanya niwe mbulifu mwenye maendeleo, endelevu na tayari kwa changamuto za wakati wawote.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na mojawapo ya maeneo yanayovutia sana ni ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni ziwa kubwa na la kuvutia sana barani Afrika. Linatoa mandhari ya kipekee, yenye utulivu na uzuri wa asili. Nilivutiwa na ukubwa wake, maji yanayoonekana kama bahari na upepo mwanana ambao unavuma karibu na ufuko wake. Kuangalia maji yakitulia au mawimbi madogo yakipiga ufukwe, inaleta hisia ya amani na tafakari. Eneo linalozunguka ziwa lina maisha mengi ya kijamii na kiuchumi. Wavuvi wanajiandaa kuvua au wakirudi na samaki wao wanaonyesha umuhimu wa ziwa hilo kwa maisha ya watu wanaolizunguka. Pia, kuna ndege wa aina mbalimbali na mimea ya asili inayoongeza uzuri wa mazingira katika ziwa hili. Zaidi ya uzuri wake, ziwa Victoria lina thamani kubwa ya kihistoria na kiuchumi kwa sababu linahudumia mamilioni ya watu kwa maji, chakula na pia kwa ajira.

Mimi napendelea kuandika kwa kompyuta, lakini pia ninathamini sana kuandika kwa mkono kulingana na lengo la uwandishi wangu. Kuandika kwa kompyuta, unanipa urahisi na kasi. Ni rahisi kuhariri, kupanga mawazo upya na kuhifathi maandishi bila kupoteza kazi yangu. Pia, kuna nisaidia kuandika mandishi marefu kwa ufanisi tena zaidi, hasaa yanayuhitaji marekebisho mengi au kushirikishwa na wengine. Hato hivyo, kuandika kwa mkono kuna mvuto wake wakipekee. Kuna nisaidia kufikiria kwa utulivu zaidi, kuelewa mawazo kwa kina, na wakati mwingine, kunanifanya nijisikie karibu zaidi na kile ninachokiandika. Njia nzuri ya kuandika mawazo ya awali, kumbu kumbu binafsi au kupanga mambo. Napendelea mchanganyiko kuandika kwa kompyuta na pia kwa mkono kwa sababu kuandika kwa kompyuta kwa kazi za rasmi na za haraka na kuandika kwa mkono kwa tafakari na mawazo ya binafsi.

Moja ya kumbukumbu ya ututoni ni kama zile za wakati wa kucheza na wenzangu bila na wasiwasi wowote. Nakumbuka tulivyo kuwa tukikimbia uwanjani, kucheza michezo ya jadi na kucheka kwa sauti bila kujali mda. Wakati huo, furaha ilikuwa rahisi sana. Haikuhitaji vitu mingi, bali urafiki na uhuru wa kucheza. Pia ninakumbuka jioni tulipokuwa tukikaa pamoja na watu wazima, tukisikiliza hadithi au mawaitha kutoka kwao. Hadithi hizo zilinifundisha maadili, heshima na pia umuhimu wa kuishi vizuri na wengine. Mazingira yalikuwa ya amani, yakiwa yamejaa sauti za asili na mwanga wa jioni. Kumbu kumbu ya utotoni ninayo ikumbuka ni ile inayobeba furaha, ukarimu na masomo ya maisha na inanikumbusha thamani ya mambo madogo ambayo hujenga utu wa watu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha kimombo kitwacho Boan A Crime ambacho kimeandikwa na muandisha anaye itwa Trevor Noah. Ni kitabu cha kimumbu kumbu almarufu kama memwa kinachosimuliwa kwa ucheshi, uhalisia na kina cha hisia. Huku kikigusa masuala mazito ya kijamii na ya kihistoria. Katika bonacrime, Trevor Noah anasimulia maisha yake utotoni nchini Afrika kusini wakati wa ubaguzi warangi inayojulikana kama aparthein. Jina la kitabu lenyewe linamaana kubwa kwa sababu Trevor Noah alizaliwa na baba mzungu na mama mweusi. Jambo ambalo lilikua haramu kisheria wakati huo. Kupitia hadithi zake, msomaji anaelewa kwa karibu, jinsi sheria ya kibaguzi ilivyoawathiri maisha ya kila siku ya watu wa Afrika kusini. Kitu kinachonivutia sana ni namna Trevor, anavyo changanya ucheshi na maumivu. Anaweza kusimulia tukio ngumu au la kusikitisha kwanjia inayokufanya ucheke. Lakini pia ufikiri kwa kina. Uwaindifi wake unaonyesha nguvu ya mama yake aliyekua jasiri mwenye maadili na aliyejitolea kumulea mtoto wake katika mazingira magumu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ajiamini, ajifunzi kila wakati na awe na subira. Jiamini usijidharau wala kujilinganisha sana na mwingine. Kila mtu anasafari yake, vipajivyake na mda wake wakunga. Kujiamini hukusaidia kuchukua hatua na kukabiliana na changamoto bila hofu ya kupita kiasi. Endelea kujifunza kama jambo la pili ningeweza kukuhimiza dunia inabadilika haraka na marifa ni ufungua kukua Jifunze kutokana na makosa yako, sikiliza wengine, soma, soma, soma na uwe tayari kubadilika kujifunza siyo mwisho wa shule bali ni safari ya maisha ya mwisho nigependa kukuimiza ni kuwa na subira Mafanikio ya kikweli ya nachukua muda. Kuna siku za changamoto na kukata tamaa, lakini ukidumisha juhudi na mutazamuchanya, matokeo inakuja kwa utaratibu.

Ningependa kuona maendeleo yenye usawa na yanayogusa maisha ya watu wengi katika jamii. Kwanza, ningependa kuona maendeleo katika elimu, si tu elimu, bali elimu bora, ambayo inapatikana kwa wote. Elimu inayojenga vijana kiakili, kimaadili na kivitendo. Elimu ni msingi wa mabadiliko ya kweli na huongeza furusa za ajira na ubunifu. Na ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi pia hasa katika kuunda ajira na kuwawezesha watu kujitegemea jamii yenye fursa za kazi ujasiri wa amali na msaada kwa vijana na wanawake huwa imara zaidi na hupunguza umasikini. Pia ningependa kuona maendeleo katika afya na mazingira. Huduma bora za afya, maji safi na mazingira yanayohifadhiwa kwa uzuri yanachangia maisha yenye ubora na ustawi kwa muda mrefu.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda na kujiendeleza kitaaluma kwa kujifunza mara kwa mara. Ingawa ninafanya juhudi kupanga kazi zangu, bado natambua kuwa kuna nyakati ambazo majukumu mengi hunifanya nipoteze mwelekeo na kuimarisha usimamizi wa muda kutanisaidia kuweka vipa umbele kwa ufanisi zaidi, kupunguza kuchelewa na kuongeza uzalishaji bila msongo wa mawazo. Nahitaji kuimarisha ujuzi wa kujifunza na kutumia teknolojia mpya. Dunia ya kazi inabadilika haraka tena kila siku. Hivyo, kuendelea kujifunza, kupitia kozi, kusoma au kufanya mazoezi ya vitendo, kutanisaidia kubaki na ushindani na ufanisi kazini. Zaidi ya hayo ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano hasa katika kueleza mawazo kwa ujasiri zaidi na kusikiliza kwa makini. Hili litaboresha ushirikiano na mahusiano kazini.

Napendelea mfumo wa simu wa Android kwa sababu unanipa uhuru, urahisi na chaguo nyingi zinazolingana na mahitaji ambayo ninayo. Android inavutia kwa urahisi wakubinafsisha, yani customization, naweza kubadilisha mpangilio wa simu, mandhari, fonti, na hata namna programu zinavyoonekana kulingana na ladha yangu. Hii unifanya nijisikie simu ni yangu binafsi kabisa. Android ina aina nyingi za simu kutoka kwa wazalisha jitofauti katika mbei mbali mbali. Hii inanipa uhuru wa kuchagua simu inayolingana na bajeti yangu bila kulazimika kupoteza ubora au vipengele muhimu. Mfumo wa Android una urahisi wa kushirikisha faili na vifaa vi ngine kama kompyuta au simu nyingine. Kutuma picha, nyaraka au video huwa rahisi na haraka bila vikwa zo vingi.

Ninashugulikia makosa kazini kwa uwajibikaji, utulivu na mtazamo wakujifunza badala ya kuyaficha au kuyakimbia. Huwa na kubali kosa mapema, ninapotambua nimekosea na kiri kwa uwaminifu bila kutoa visingizio. Kukubali kosa, kuna nisaidia kushugulikia haraka kabla halijakua kubwa zaidi, na pia kuna nijenga imani katiyangu na wenzangu au wasimamizi. Huwa na chambua chanzo cha kosa pia, na jiuliza kosa limetokea kwanini, jee kutokana na haraka, ukosefu wa taarifa, mawasiliano duni au mfumo usio wazi. Uchambuzi huu unanisaidia kuelewa tatizo kwa kina badala ya kushugulikia matokeo peke yake. Pia huwa natafuta suluhisho badala ya kujilaumu kupita kiasi huwa na najikita katika kurekebisha kilicho haribika au kupendekeza njia mbadala ya kusonga mbele. Ikiwa inaitajika naomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu au pia kutoka kwa wasimamizi.

Nina kumbu kumbu nyingi nzuri za shule, asaa zile zilizohusisha urafiki kujifunza na furaha ya ujana. Moja ya kumbu kumbu ninazuzitamini sana ni kucheka na marafiki wakati wa mapumziko. Tulishiriki adithi, michezo midogo na mazungumzo ya liofanya hata siku ngumu darasani, ikawa nye pesi. Urafiki huo ulijengwa kwa urahisi na kwa uwaminiku bila plisha nyingi za maisha ya utu uzima. Pia nakumbuka walimu waliotutia moyo. Kulikuwa na walimu waliotufundisha sio masomo pekiake bali pia nidhamu, kujiamini na kuthamini juhudi. Maneno yao ya kutia moyo yali nisaidia kuamini uwezo wangu wa kufanya bidi zaidi. Kumbu kumbu nyingine nzuri ni siku ya michezo, sherehe za shule na safari za kielimu. Matukio haya ya livunja utaratibu wa kawaida wa masomo na kutupatia nafasi ya kujifunza kwa vitendo na kufuraiya mazingira tofauti.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaochanganyika na ubunifu na maendeleo binafsi. Hasa kuandika kwa ubunifu, kwa kina, zaidi na ujuzi waki digitali. Ningependa kuboresha zaidi uwandishi wa hadithi na makala ili niweze kusimulia mawazo na uzoefu kwa njia inayogusa watu wengi zaidi. Kujifunza mbinu bora za uwandishi pia ningependa kujua hilo kama kujenga wahusika, mtiririko wa simulizi na matumizi ya lugha. Hii ingenisaidia kuwasilisha ujumbe, wanguvu na uwazi zaidi. Pia ningependa kujifunza ujuzi waki digitali kama matumizi bora ya teknolojia katika kazi au mawasiliano Kwa mfano uhariri wa maudhui, uundaji wa maudhui mtandaoni au matumizi ya zana za kisasa za kazi. Ujuzi huu ni muhimu sana katika dunia ya leo inayobadilika haraka tena kila siku.

Ndiyo, napenda kulima bustani na ni kwa sababu shuguli hii inanichanganya na kunipa utulivu, uvumilivu na kuridhika kwa ndani. Kulima bustani kuna fanya nijisikie karibu na asili. Kama vile kupanda mbegu, kuzitunza na kuziona, zikikua taratibu, kunanipa hisia ya matumaini na subira. Ni mchakato unaofundisha kuwa mambo mazuri yanachukua mda. Kulima bustani kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kufanya kazi na udongo, kuondoa magugu au kumwagilia mimea. Hunituliza akili na kunifanya nizingatie wakati wa sasa. Ni kama tiba ya asili kwa mawazo yaliyochoka. Zaidi ya hayo, bustani hunipa matokeo halisi kuona maua yakichanua au kuvuna mboga ni jambo linalonipa, furaha na kurithika. Kwa sababu, ninaona matunda ya juhudi zangu.

Huwa napendelea mwanga wa kati na ni kwa sababu mwanga huu unanipa utulivu, faraja na uiyano mzuri kati ya kuona vizuri na kustarehe. Mwanga mkali sana unanifanya nijisikie kuwa nimechoka macho haraka na wakati mwingine unaleta msongo wa akili. Hasa nikikaa mda mrefu nikifanya kazi au kusoma. Pia, mwanga mkali unaweza kufanya mazingira yaonekane makali au yasio na utulivu. Kwa upande mwingine, mwanga wa kati ni mpole na rafiki kwa macho. Hunisaidia kuona vizuri bila kunilazimisha au kunichosha. Mwanga wa aina hii huifanya nafasi iwe ya kupumzika iwe ni nyumbani, kazini au wakati wa jioni. Pia inaleta hali ya joto na ukaribu unaosaidia akili kuwa tulivu. Mwanga wa kati unanipa uraisi wa kubadilika naweza kuutumia kusoma, kufanya kazi nyepesi au kupumzika bila kuhitaji kubadilisha mazingira sana.

Maramingi napata habari kutoka vyanzo mbali mbali lakini kwa uangalifu na kuchagua vili vyoaminika. Kwanza napata habari kupitia tovuti za vyombo vyahabari ambavyo vinajulikana na kuaminika. Vyanzo hivi vinanipea taarifa ya kitaifa na kimataifa ambazo zimeandikwa kwa weledi zikiwa na uchambuzi na mukta dha muzuri wa habari. Natumia simu na mtandao kusoma habari kupitia programu za habari au kurasa rasmi za vyombo vya habari. Hii inasaidia kupata taarifa kwa haraka asaa kuhusu matukio ya nayoendelea. Wakati mwingine, huwa napata habari kupitia mtandao ya kijamii, lakini huwa ni na makini sana. Sizingatii kila habari ni nayoiona na chunguza chanzo chake ili nihakikishe ni account ambayo ni rasmi na wakati mwingine na ilinganisha taarifa hiyo na vyanzo vingine kabla ya kuyaami.